Kazi ninayoifanya ni kazi ya kuwaelimisha wakulima kuhusu kilimo bora na ukuzaji wa chakula bila madawa na kemikali. Nilichagua kazi hii kwa sababu napenda sana ukulima na ukulaji wa chakula.

Jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa ambayo ni tarehe mosi mwezi wa tano kila mwaka. Napenda kuishiriki kwa kutembelea watoto mayatima. Napenda kusherehekea hii sikukuu na marafiki na familia yangu. Chakula ninachokipenda siku hiyo ni nyama na mchele.

Chakura ambacho napenda kura jioni sana sana ni ugali mboga na mayai. Hivi ni kwamba ichi chakura kinanipa nguvu ni raisi kukipika na pia ni cha bei nafu na ni raisi kupatikana. Pia ni chakura ambacho kinaliwa sana kwa utamaduni wangu.

Napenda kuwasiliana na watu kwa simu sana sana na kwa lugha yenye heshima. Hivi hunisaidia tuwe na uhusiano mzuri na watu na pia tuheshimiane. Simu pia inanisaidia kuwasiliana na watu haraka na kujua mambo haraka kutoka kwa watu.